Ndiyo, napenda kujifunza maswala historia kwa sababu kupitia historia najifunza vitu mbali mbali kama vile kujua, historia za nyuma, mamba yote ambao anausika na mambo ya nyuma kuhusu inchi yetu, jinsi tuvopitia vitu vingi, jinsi walivoishi mababu wetu na vitu vinginevyo.

Ndiyo, na penda kupanda milima, hii ni moja ya mazoezi pia kupanda milima, lakini pia ni moja kitu ambacho cha kujifunza, kupitia kupanda milima, pia ni namna flani ya kueka mwili sawa.

Ndiyo napenda chakula cha haraka iyo inatokea ni kwa sababu labda kama kama kuna muda una njaa sana kwa hivo inakupasa utafute au upike chakula cha haraka mfano kama vile labda tambi ni chakula foli ambacho ni cha haraka haraka sana na ambacho havitumii muda mrefu.

Ndiyo, nafanya kazi ya ushirikiano na wengine. Kwa sababu hii kwanza inapanua wigo mpana kwa kujifunza. Napia na kuelewana kupitia watu wengine. Hivyo kupitia ushirikiano mtu naweza kujifunza na kupata maazo mbali mbali.

Kuhusu rafiki yangu wa karibu zaidi tulikutana shuleni. Huko masomoni tukiwa shule ya msingi ambayo inaitwa ni primary. Mambo ambayo nafanya naye mara kwa mara tukiwa shule ni kucheza pamoja. Kinachofanya ni rafiki wa kweli kwa sababu kwanza ni rafiki ambaye ni mnyenyekevu na mwenye heshima sana. Hivyo mimi rafiki yake bora zaidi kitu ambacho ningependa zadi kuhusu rafiki yangu ni ni mtu mwenye kupenda sana na nampenda pia.

Napenda wanyama tofauti tofauti ila hasa napenda sana wanyama wadogo wadogo kama paka mbwa hivyo napendelea wanyama wadogo zaidi lakini pia ninafuga wanyama kama paka paka nafuga hivyo ndiyo aina ya wanyama ambao nawapenda.

Napenda kutembea mahali popote ambapo ni pazuri ila hasa ni maeneo ya ufukweni, sehemu za viwanja vya mpira. Yani sehemu zote ambazo kuna hali ya hewa nzuri na panavutia hivo ndio napendelea kuenda zaidi.

Keki ambayo naipenda zaidi ni keki aina ya chokoleti. Hiyo ni keki ambayo naipenda kwa sababu ina radha nzuri. Pia inavutia hata kwa kuitazama ina rangi fulani ambayo ni nzuri. Hivo ndo keki ambayo naipenda zaidi.